Mimi ni mtu wa kuamuka kulingana na venye nimelala. Siwezi sema mimi ni mtu wa kuamuka mapema sana wala mimi ni mtu wakuchelewa. Lakini kulingana na ile kazi ninayo ifanya wakati mwingine mimi ninafanya kazi wakati wa usiku ama wakati wa mchana. Wakati ninafanya kazi mchana mimi hulala mapema ikiwezekana kama saa tatu saa nne alafu kuamuka ni saa kumi na moja ama saa kumi na nusu. Hivo kwa wakati ambao niko kazi mchana huwa mimi ni mtu wa kurauka mapema na wala usiku siamuki wala sisumbuki na usingizi. Iwapo ni mafanya kazi usiku huwa ni nafanya kazi kuanzia saa moja usiku hadi saa kumi na mbili asubuhi tinashara. Na hivo mchana ni tashinda kama ni melala ikiwezekana na pia sitaweza kufanya kazi zingine wakati wa mchana. Kwa wakati ambapo ni siku ambazo siza kazi, mimi naweza sema huwa na kaa sana usiku nikiangaliya sinema, nikitafuta nikifanya kazi zangu za nyumbani, na silali mapema, kwa hivyo ninajipata nimelala kwa masaa kidogo, kwa hivo kurauka si vile sana, ninarauka tu kama saa moja, saa mbili, kwa hivyo si amuki mapema sana. Mimi naweza kusema kwamba wakati wangu wa kulala na kuamuka huwa unalingana na kazi ambazo ninazifanya na vile kazi zinapatikana. Kama ni kazi za usiku, itanigarimu nilale mchana. Kama ni kazi za mchana, nitalala usiku.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula ambacho ni kizuri, ni kitamu, na pia kinapatikana kwa urahisi hapa pahali ninapo ishi. Mimi ninaishi mahali panaitwa Mombasa, Kenya, na tuna bahari. Bahari ambayo inasamaki wengi sana ambayo tunaweza kuwapata kwa urahisi. Kuna soko ambao huwa inauzwa samaki. Kila asubuhi ukienda kuna samaki wa kila aina. Kuna wale wakuparwa, wale wasioparwa, kuna kamba nane, kuna samaki wa dogo, samaki wa kubwa, kuna pweza. Yani ni samaki wa kila aina kuna mbutaa, kuna tilapia, kuna tuna. Mimi napenda samaki sana. Pia nililelewa mahali ambapo palikuwa na samaki ambao si wa maji ya chumvi, samaki wa maji masafi. Lake Naivasha mahali ambapo nilelewa tulikuwa tunapata samaki sana. Samaki wale ni aina zake ni mbuta sana sana. Na samaki wengine kama cutfish. Kwa hivo mimi nililelewa nikipenda samaki. Na hivi nimekuwa mtu mkubwa pia nikaja mahali ambapo pana samaki. Nikawa pia nala samaki. Napenda sana samaki. Najua pia kuwapika vizuri. Huwa kuna jinsi tunavyo pika samaki hapa. Kuna samaki wakupaka ambao unamtia viungo vyote, vitungu saumu, limau, mdalasini, vitunguu maji, pilipili kwa umbali. Alafu unamweka, unamuacha anaka ule samaki kama masaa ma, kisha unamtia pilipili na chumvi, alafu unamueka maji, unamuacha anachemuka na yale maji, mpaka anatoa supu, huwa pia ni samaki na mpenda sana. Pia kuna samaki wakukaanga na mboga, unamukaanga samaki, kisha unakanga mboga za majani hapo kando. Yani samaki unajinsi nyingi sana za kumpika. Yule mina mpenda sana ni samaki wanazi. Samaki wanazi unamukaanga, kisha unamtia tui la nazi. Alafu kisha unamla na mchele ama unamla na sima. Yani ule samaki ni mtamu, ni mtamu sana. Ule samaki unaweza ukamkula kila siku, bila kukinai. Kitu pia na mpenda samaki ni samaki ni nyama ambayo haina mathala mengi. Sikama nyama ya wanyama wengine kama vile ngombe na mbuzi. Nyama ya samaki haina mathala mengi. Faida zake ndo nyingi kuliko yale mathala kwa hivyo samaki waeza mkula kila siku na usikue na mathala yote ya kiafya pia anakuongezea viini katika mwili samaki ywa kuongezea vitamini ywa kuongezea omega sita kwa hivo ukimla unasikia mwili unaongezeka vitu vya kusaidia hule mwili.

Ndio, mimi hutoa sadaka na pia hutoa michango. Mimi hutoa michango, iwe ni ya kuchangia watu ambao wasio jiweza, ama watu ambao wana shida, watu ambao wako wagonjwa, wanashida za kulipa bili za hospitali, na pia hata wale wamefiliwa, huwa natoa ile michango ili kusaidia. Pia natoa sadaka zangu kanisani, napeleka fungu la kumi, na pia sadaka za shukurani, na sadaka za maombi. Nazitoa maanake huwa na amini kwamba kwa kutoa kule sadaka, inasaidia Mungu anakubariki na pia inasaidia wale wasiojiweza. Unapo saidia, baadae baraka zinakurudia. Watu weningine unawasaidia, usingoje tu ile baraka, unawasaidia tu na unaenda zako. Mungu atakulipa mwenyewe, huko mbele mbele. Pia hauwezi kujua, kesho pia utahitaji msaada wa watu. Kwa hivyo ni vizuri unasaidia, hata kama hautahitaji ule msaada, lakini ile siku utauhitaji pia, utakuwa una hazina yako ya kuekeza kule ulikosaidia. Pia kanisani ni vizuri kutoa, maanake pale kanisani kuna kuja watu wa kila aina, kuna wale wanakuja wanataka misaada, wamekosa pesa za kulipa nyumba, kulipa karo, kulipa matumizi yao ya kila siku. Unapotoa ile misaada yako na sadaka inaweza kusaidia wale maskini na hata wale watito yatima ambao hawana kwao na hawana namna ya kupata mapato.